Ndiyo, napenda kujifunza historia. Hunisaidia kuelewa tulikotoka kama jamii. Sababu za mambo yanayotokea leo na hunipa mafunzo ya maisha kutokana na yaliyopita. Pia historia hunifungua akili. Na kunifanya nithamini zaidi tamaduni na safari ya binadamu kwa ujumla.

Mimi hushughulikia mda kazini kwa kupanga kazi zangu mapema na kueka vipaumbele. Pia saa zingine mimi hutumia ratiba au orodha ya kazi ili nijue cha kufanya na lini. Pia huhitaji kuzingatia mda wa kazi kuepuka usumbufu usio wa lazima na kuhakikisha namaliza majukumu kwa wakati bila kukimbizana.

Kando na kula nyumbani napenda kukula kwenye maeneo tulivu na safi kama migahawa midogo au vibanda vya chakula vinavyoandaa chakula vizuri na vya kuaminika. Huko mimi hujisikia huru. Hupata kupumzika vizuri. Na hufuraia chakula bila kelele nyingi na watu wengi.

Mimi huwatia moyo wenzangu kwa kuwasikiliza kwa makini, kuwapongeza wanapofanya kazi vizuri na kuwahakikishia kuwa mchango wao una maana. Pia, hujitahidi kwa msaada pale wanaponihitaji, kushirikiana nao bila kuwadharau na kuwapa maneno ya kutia nguvu hasa wanapotaka kukata tamaa.

Napenda kutembea sehemu tulivu kama bustani au maeneo yenye miti nyingi. Huko kutembea hunifanya nijiskie huru. Na nipumzike mawazo baada ya siku ndefu. Pia huwa napenda kutembea wakati wa asubui au jioni. Kwa sababu hali ya hewa hua nzuri na hunipa na fasi ya kujitafakari na kujitunza kiafya.

Napenda kutazama video mtandaoni kupitia YouTube. Huko hupata video za burudani, elimu na pia zile zinazohusiana na maswala ya afya na pia mitindo ya maisha. Pia, huwa napenda kushiriki video nzuri na marafiki zangu au kuzihifadhi ili niwezi kuziangalia baadae.

Mimi hujilinda kwenye mtandao kwa kuwa makini. Kwa mfano ninanywela tofauti na ngumu kwa kila akaunti. Na sijabofya vyungo visivyojilikana au barua pepe zenye mashaka. Pia mimi hupakua antivirus na kuakikisha akaunti zangu za mitandao ya kijamii ziko salama. Kwa ujumla hua najitahidi kutoshiriki taarifa nyingi mtandaoni ili niepukane na vitusho kama wizi wa utambulisho au mashambulizi mengine.

Ninayo mahusiano mazuri na wazee wangu na waheshimu sana na kupenda kusikiliza ushauri wao kwa sababu wana uzoefu mkubwa wa maisha. Huwa nawajulia hali mara kwa mara na ninapoitaji mwongozo au faraja huwa nawaendea. Mahusiano hayo hunipa amani na kunifanya nijisikie nimesimama kwenye msingi imara.

Kwa kawaida, mimi utumia saa chacei mtandaoni kila siku, hasa kwa kufanya kazi, kujifunza, na kwasilina na watu wa karibu. Najitahidi kuweka mipaka ili nisitumie muda mwingi sana, ndiyo mana napata pia muda kupumzika, na kufanya mambo mengine inje ya mtandao.

Ninapenda zaidi mazingira ya ushirikiano na heshima yaliyopo katika shirika langu, watu wanasaidiana, mawazo yanadhaminiwa, na kuna nafasi ya kujifunza au kukua. Pia napenda jinsi shirika linavyohimiza wajibikaji na kufanya kazi kwa malengo ya pamoja. Jambo linalofanya nijisikie kuwa sihemu ya kitu chenye maana.

Nikiwa na familia yangu, napenda kukatu pamoja, kuongea mambo ya kawaida, kucheka, au kula pamoja bila presha yoyote. Wakati mwingine, huwa tunashirikiana kusali au kusaidiana katika kazi ndogo ndogo. Muda huo hunituliza moyo na hunikumbusha umuhimu wa familia.

Ningependa kupata mafunzo yanayohusiana na uongozi na usimamizi wa miradi. Hii itaniwezesha kuboresha mbinu zangu za kazi. Kuendesha timu vizuri na kufanya maamuzi yenye ufanisi. Pia ningependa mafunzo ya teknolojia na jinsi ya kutumia zana za kidijitali kazini. Ili kazi yangu iwe rahisi na yenye tija zaidi.

Uzoefu wa kushangaza niliupata ni, ule nilipokuwa ni kihudhuria tukio la kimataifa la vijana. Ilikuwa kipekee kuona watu kutoka inchi tofauti wa kishirikiana, kubadilishana mawazo na kuunda marafiki wapya. Nilijifunza mambo mengi kuhusu tamaduni mbali mbali, na jinsi watu wanavyoweza kushirikiana kwa amani. Pia nilifurahia kuona jinsi kila mtu alivyokuwa na shauku ya kujifunza na kushirikiana. Ilikuwa kweli ni kumbukumbu ya kipekee.

Ili niweze kukamilisha kazi kwa wakati. Mimi huwa napanga siku yangu kwanza. Naanza kwa kuandika orodha ya kazi na kuzingatia ni zipi muhimu zaidi. Nikiona kazi zinachukua muda au kuna changamoto. Huwa napumzika kidogo. Kisha nianze upya kwa kupanga ratiba ili nisongeze mbele. Pia huwa natumia vikumbusho au kalenda ili niweze kukumbuka kila jambo. Hii inanisaidia kumaliza kazi kwa utulivu na bila msongo wa mawazo.